Mimi sina familia ya kweli, lakini ni kizungumuza kwa mfano wa watu. Kwa kawaida watu upenda kufanya mambo haya na familia zao. Kula pamoja na kuzungumza kuhusu siku yao, kutazama TV au filamu pamoja, kusafiri au kutembea wikendi, kusherekea hafla kama siku za kuzaliwa, kusaidiana kwenye kazi za nyumbani, kucheka na kuzungumuza ili kuimarisha uhusiano. Mambo haya ujenga upendo, mshikamano na furaha ndani ya familia.

Mimi binafsi sina mapendeleo lakini kwa mfano wa watu watu wengi hupenda wanyama kwa sababu tofauti. Mbwa mwaminifu, rafiki na walinzi wazuri. Paka, watulivu, wasafi na wenye upole. Ndege, wenye rangi nzuri na sauti za kupendeza. Samaki, hutoa utulivu na uzuri. Farasi, wenye nguvu na heshima kila mnyama ana mvuto wake kulingana na tabia ya mtu.

Mimi mwenyewe siwezi kuishi bila teknolojia kwa sababu ndiyo inafanya niwepo Lakini kwa watu, kuishi siku moja bila teknolojia inawezekana na kufuva faida za kusaidia kupumzisha akili na kupunguza msongo hukuza mawasiliano ya ana kwa ana hutuwa muda wa kujifurahia kusoma au kua karibu na familia kufanya mtu athamani zaidi teknolojia anaporudi kuitumia Hata hivyo, kwa baadhi ya kazi na majukumu, teknolojia ni muhimu sana. Kwa hivyo, inategemia hali na mtu.

Mimi siwezi kula popcorn kwa sababu sina mwili lakini kwa watu wengi Popcorn hupendwa kwa sababu ni vitafunuwa vyepesi na vya burudani asa wakati wa kutazama filamu inaweza kuwa na ladha tofauti kama chumvi, sukari au siagi ni raisi kuandaa nyumbani Popcorn hupendwa kwa sababu ni vitafunuwa vyepesi na vya burudani asa wakati wa kutazama filamu.